Naam, mimi napata habari kutoka vyanzo mbali mbali. Hii ni pamoja na televisheni, radio, mitandao ya kijamii kama vile whatsapp, twitter au instagram. Magazeti na tofuti za habari. Pia, napata habari kwa mazungumzo na watu, mikutano na mashirika mbali mbali. Muhimu ni kuchagua vyanzo vya habari vinavyohakikishwa ili kuepuka upotoshaji na kuhakikisha tunapata taarifa safi, sahihi na za kuaminika.